Ndiyo napenda kuogelea lakini sijui, sijawahi kuogelea sana kwenye maji ya bahari wala kujifunza. Kwa hiyo napata wakati mgumu naogopa wakati mwingine kwenda kujaribu. Huwa nikienda kwenye bahari au kwenye mto nachezea chezea tu maji maeneo ambayo sio ya yenye kina kirefu.

Naenda makitaba pale ambapo naitaji kutafuta labda kitabu au kupata mwongozo katika topic fulani, lakini sio mara nyingi, naeza ndani ya mwezi mzima ni siende, wakati mwingine huwa nasoma online, kwa hiyo siyo mara zote, huwa naenda maktaba.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Uwa napenda sana kuwahi. Ikitokia ni mechelewa, labda kuna sababu ambayo imenifanya nikachelewa. Lakini mara nyingi, huwa napenda kuwahi. Na wahi kanisani, napenda kufika hata kabla ibadahaijaanza. Kwasababu napata muda mzuri wa kuomba na pia kutafakari. Kwa hiyo, napenda sana kuwahi.

Lengu la muda mrefu nililo nalo kazini hasaa ni kuwa na uwezo wa kufanya kazi mimi binafsi, kudeliver kitu mimi binafsi, lakini pia kuwa na kampuni yangu binafsi ambayo nitafanya shughuli za kiteknolojia mimi mwenyewe.

Weekend mara nyingi naitumia kufua nguo, kufanya usafi nyumbani, ndiyo, pia kupumzika, kwa sababu ni muda ambao nakuwa siendi kazini, wala sina shughuli nyingi sana, pia kujiunga na marafiki, kama kuna sehemu napenda kwenda kutembelea, izo ndo. Shughuli hasa nazopenda kuzifanya weekend.

Mi napenda mziki, napenda sana kusikiliza mziki na pia sanaa ya kucheza. Kwa sababu ninapokuwa nina nyakati zangu labda kuna jambo fulani ninapitia nikiweka mziki nikaanza kucheza kwa kuwa nafurahi. Kwa wakati mwingine mziki unanifariji na unanitia nguvu na pia natumia mziki kumsifu mungu na kucheza kwa hio nafurahia sana mziki na kucheza.

Napokuwa na rafiki mpia kwanza, uwa nataka nimfahamu tabia zake, uwa siko muwazi sana kwake, kwa mapema. Kwa hiyo uwa nataka nimfahamu zaidi ni mtu anaina gani, anapenda vitu gani, tabia zake ni zipi, bada ako ndio neza nikafunguka zaidi.

Napenda mziki wa injili, mziki wa gospo. Ni mziki ambao naufurahia, mziki ambao unamtukuza Mungu. Waimbaji zaidi ninaowapenda, kuna hii Neema gospel choir. Ni waimbaji wa mziki wa injili. Lakini pia muimbaji ambaye ninampenda, wapo wengi. Simfukwe, Dr. Ipyana wapo wengi. Na huwa nasikiliza mara kwa mara nyimbo zao. Karibia kila siku, napo kuwa napata muda, huwa nasikiliza mziki.

Ndio nanunua vitu kwa kutumia simu mara nyingi huwa nanunua kutumia simu labda ninapokuwa nikona majukumu mengi huwa natumia simu kununua. Kwa sababu ni rahisi na pia naeza nikaletewa vitu hivyo mpaka nyumbani, tofauti na ninapoenda sokoni. Kwa sababu natumia usafiri kwa hivyo nikinunua kwa simu inanirahisoshia zaidi.

Nachaji mara mbili nachaji wakati wa usiku na wakti mwingine ata katikati ya siku pale itakapo kua imeishiwa. Lakini mara nyingi, yaa, marambili au mara moja, nikichaji usiku, kila usiku yani nachaji. Kama nitakua na matumizi makubwa basi kila itakapo kua inaisha nacharge tena.

Mazoea ambayo nimeyajenga mazuri, hasaa ni kusoma biblia kila asubuhi ninapoamuka, kusoma angalau sura moja au mbili za biblia, lakini pia kujifunza lugha mpya. Natumia app mbalimbali kwenye simu kujifunza lugha mpya tofauti na ile ninayojua. Najifunza kingereza, kukiimarisha kingereza changu pia, kichina, ili niweze kuongeza maarifa kwenye lugha mpya.

Sherekea suku yangu ya kuzaliwa, kwanza na marafiki zangu, ndugu, na marafiki pia. Kwa sababu kama ninakuwa nipo maeneo karibu na nyumbani basi nitasherekea na ndugu zangu vile tutakutana. Lakini kama niko mbali, nitakutana marafiki zangu ambao, nitakuwa nao katika eneo hilo kwa wakati huo. Tasherekea, tutafurai, tutakula, tutakunywa, tutacheza mziki, watanipa zawadi. Zawadi nitofauti tofauti kuna wengine wamenipa mavazi kuna wengine wamenipa kikombe ambacho kilikuwa kina badilika langi baada kuekwa kwa maji ya moto wengine fedha kwao zawadi zipo zaina nyingi kutoka kwa marafiki.

Kwa kazi yangu, huwa napaswa kuwa mzuri kwenye mambo ya teknolojia, kufahamu mambo mbalimbali ya teknolojia yanayo endelea, namna ya kusolvu, matatizo mbalimbali ya kompyuta kwa sababu nawasaidia yuza kwenye kusolvu changamoto mbalimbali, wanazokabiliana nazo kwenye mifumo, kwa hiyo lazima nifahamu vizuri kuhusu kompyuta.

Nywele zangu ninalea mara mbili ndani ya wiki mbili inatengemea kama nimekuwa nimesuka huwa kila baada ya wiki mbili nafanya mara moja. Au napokuwasijasuka basi kila wiki huwa ninalea nywele zangu kwa sababu huwa sipendi kukaa na nywele chafu huwa zinatoa harufu kwa hivyo huwanajitahidi kuzilea mara kwa mara.

Napenda filamu za kusisimua, napenda filamu za kufanya mtu uwe unataka kujua nini kitatokea, zisiwe za kutisha. Na filamu ambazo pia ni za mambo ya teknolojia, na pia filamu zenye udadisi, hizo ndio hasa nazipenda. Au kama ni story inayofundisha kuhusiana na ujumbe fulani ambao hasa unadili na kutokata tamaa. Hizo ndio, aina ya filamu nazozipenda.

Ndiyo ninavaa saa kwa sababu kuvaa saa kwangu mimi naona inafanya muonekano wako uwe nadhifu lakini pia unakusaidia kufahamu majira na nyakati na inakufanya uonekane ni mtu ambaye uko smart inaongeza unathifu kwenye muonekano wako kwa hivyo napenda kuvaa saa sa rangi ya gold au nyeusi au rangi ya brown.

Kazi za dharura mara nyingi huwa nashugulikia nazo kwa sababu. Iyo ni dharura. Kwa hiyo huwa na jitahidi kufanya kadri navyowezekana ili ziweze kufanyika na kumalizika kwa wakati. Ni dharura imetokea. Kwa hiyo huwa najitahidi kama iko ndani ya uwezo wangu ninaweza nikarekebisha ratiba zangu ili niweze kuifanyia kazi izo kazi. Nifanye kwa bidii nihakikishe hiyo kazi nimeimaliza.

Kwenda cinema mara nyingi, huwa naenda sana labda na marafiki, lakini mimi binafsi siyo kwamba ninapenda sana cinema. Huwa naangalia mwenyewe tu movie nikiwa nyumbani kwangu. Kwa hiyo ninapokuwa nina kampani na marafiki, hapo ndipo naweza nikaenda cinema. Kwa sababu nami mwenyewe naona siyo mpenzi sana wa kueda cinema.

Mafanikio nimeyapata kazini kwanza ni kukuza taaluma yangu kukutana na watu wapya kukutana na fursa mpya kwa sababu ninapokua kazini nakutana na watu wengi, kwa hiyo naweza kapata fursa mbali mbali kutoka kwa watu wao, na pia kuongeza uzoefu wangu, lakini pia kupitia kipato ambacho nimekipata kazini, kimenisaidia kuweza kukithi mahitaji yangu pamoja na ya familia yangu. Kwa sababu mimi binafsi nilikuwa kabla sijawa kazi sikuwa na kipato kizuri. Lakini baada kuwa nimeanza kazi nimekua na kipato kizuri kwa hio namshukuru Mungu.

Napenda mkate ambao unakuwa hauna sukari nyingi, lakini pia ni mkate ambao laini, mkate ambao una, kuna hile mkate enye ngano siyoko bolea, huwa naupenda sana. Kwa sababu, wakati mwingine unakuwa ni unaafia zaidi ya aina nyingine ya mkate. Kwo unapenda sana mkate wa aina hiyo.

Ndiyo, hasa mimi ni mbunifu kwa sababu, nafanya mambo ya Graphics and Designing. Kwa hiyo, Graphics and Designing, huwa inaitaji ubunifu. Iliuweze kuona, hii picha inakaa wapii inakawa, pii inakawa pii inaitaji ubunifu. Kwa hiyo, mimi ni mmoja wapo. Ninao ubunifu, lakini pia ni event planner. Kwa hiyo, ili uwe mpanga matukio lazima uwe na ubunifu. Uweze kujua kitu gani ukikifanya, kita leta, hamasa na kita furahisha, mteja wako.

Hapana, mimi sipendi kupanda milima hapana, kwa sababu unaona sijiawai kupanda mlima mrefu mlima niupanda hapa kama ninaenda njiani napita njia, lakini kwenda kabisa kwa ajili madhumuni ya kupanda mlima, hapana. Hiyo bado sijawai, kwa hiyo saa ingine labda siku nikija kujaribu nitapenda.

Kwanza kabisa naweka muda, muda wa kumaliza kazi, naweka kabisa kwamba kazi ni tamaliza ndani ya muda huu, hicho cha kwanza. Kwa hiyo, nina pokuwa naanza kazi, nahakikisha kwamba, nina kuwa naweka akili yote kwenye hiyo kazi, bila kuangalia vizuizi vingine kutoka nje. Ninapokuwa nimeshika kazi moja, huwa ninanataka niimalize kabla sijafanya kazi nyingine.

Mtaa wangu naupenda kwa sababu ni mtaa ambao unautulivu, hauna vurugu, pia wananchi wa mtaa ule wanashirikiana, kuna ushirikiano mzuri, kuna mambo mengi sana ambayo nayafurahia, kuna ulinzi kwa hiyo haya ndio mambo ambayo nayafurahia kwenye mtaa wangu.

Hapana, baiskeli mimi sio mpenzi wa kuendesha lakini pia sijui kuendesha baskeli. Kwa sababu sikujifunza kwenye utoto wangu. Sikuwa mtu wa kuendesha baskeli. Nyumba ambayo tulikuwa tunakaa haikuwa na mazingira mazuri ya kunifanya nikajifunze kuendesha baisikeli kwa hiyo. Kwa hiyo sijakuwa na uelewa sana wa kuendesha baisikeli.

Mchezaji ninaye mpenda haba ni kutoka katika timu zetu za nchi, nchini kwangu. Kuna mchezaji mmoja wa kimataifa, anachezea timu yetu ya taifa anaitwa Bwana samata, huyo nampenda. Kwasababu ni mchezaji mzuri ambaye anatuwakilisha kama taifa kwenye nchi mbali mbali.

Ujuzi na hitaji kuimarisha zaidi ni kusiana na kutengeneza video kwa kutumia AI. Kwa sababu sahi kila kitu kimekua kinalaisisha kupitia AI. Kwa hiyo naona ni kiwa na ujuzi huo itanilaisishia kutengeneza mambo mbalimbali ili kuifanya career yangu ikaendelea kua bora zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini mara nyingi huwa ninajifunza vitu online, lakini pia huwa ni wakati ambao huwa natumia kuwasiliana na marafiki, kuangalia bidhaa mbali mbali, kwa sababu huo ndio muda nakuwa nimepata, wakati mwingine nakuwa niko busy na kazi. Kwa hiyo huwa natafuta biashara mbali mbali na kuwajibu wateja.

Haswa na penda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu naona nifursa ninapotokea teknoloji ya mpya. Mimi na nifursa kwangu ya kueza kujifunza zaidi ili niweza kuwasaidia na wengine lakini pia niende sawasawa na trendi zinavyoenda. Tebu teknologia mpya ziko nyingi kwahivyo unapokuwa unajifunza unajiongezea maarifa.

Sana, napenda kupigia picha. Kwa sababu naona ni kumbu kumbu. Naweza kueka kumbu kumbu. Kwa sababu, kumbu kumbu huwa zinadumu mda mrefu. Kwa huu, kila kipundi kinachokwa kimepita. Nikija kuziangalia zile picha. Naona ni kumbu kumbu nzuri. Nanipa hamasa. Ya.

Ndiyo, kuna wakati napenda chakula cha haraka, inategemea, labda kuna muda sina uwezo wa kupika kwa haraka nyumbani kwangu. Kwa hiyo, ninapokuwa napata chakula cha haraka, inanisababishia mimi kuweza kubalance muda wakati mwingine, hivyo.